Ndiyo nina mnyama nyumbani ambaye nina mpenda sana. Mnyama huyo ni mbwa. Mbwa wangu ni sehemu muhimu ya familia kwa sababu, amenizoea na huwa ananipa furaha ninapokua nyumbani mbali na kuwa mnyama wa kufugwa, amekua kama rafiki anayenifanye nijisikie salama na mwenye furaha mbwa huyo alifika nyumbani kwetu wakati akiwa bado mdogo. Tulimpeleka nyumbani baada ya kumpata kutoka kwa mtu aliyekuwa na watoto wa umbwa. Mwanzoni alikuwa mdogo sana aliogopa mazingira mapya. Alikuwa anajificha mara kwa mara, na hakuzoea watu waliokuwa nyumbani tulimpa muda wa kuzoea mazingira, na kuharakiku, kuhakikisha kwamba alikuwa na chakula, maji na mahali pazuri pa kulala baada ya siku kadha alianza kuwa mchangamfu na kuzoea familia. Tulimpa jina Max, kwa sababu jina hilo ilikuwa rahisi kulitaja, na pia lilimfaa sasa anaitika vizuri tunapomuita, Max ni mbwa mwenye nguvu za, mwenye nguvu na mchangamfu ana manyoya mafupi na huwa anapenda kukimbia na kucheza katika eneo, la nje ya nyumba wakati mwingine huwa ananifuata ninapotembea ndani ya huwa hasa anapogundua kwamba ninaenda kucheza naye. Max hufanya mambo mengi ambayo hutufurahisha. Anapenda kucheza na mpira, kukimbia na wakati mwingine hulala sehemu yenye jua. Anapokuwa na furaha, huwa anaruka na kuzunguka, kana kwamba anataka kutuonyesha kwamba, anafurahia kuwa pamoja nasi. Pia huwa anabweka na kusikia mtu asiyejulikana akikaribia nyumba. Kwa sababu hiyo huwa tunamuona pia kama mnyama anayesaidia kulinda nyumba mtu anaye mtunza zaidi ni mimi pamoja na watu wengine wa familia. Tunakikisha kwamba anapata chakula na maji kila siku. Pia tunasafisha sehemu yake ya kulala, na kuhakikisha kwamba mazingira yake ni safi ninapopata muda, huwa nacheza naye na kumpeleka nje ili ya apate nafasi ya kukimbia na kufanya mazoezi. Tunamfundisha pia tabia nzuri, kama kutii, anapoitwa na kuwasumbua watu kuwa na mnyama nyumbani kunahitaji uwajibikaji, mnyama hawezi kujitunza kikamilifu mwenyewe, kwa hiyo mwenye kumlea anapaswa kuhakikisha anapata mahitaji yake muhimu chakula, maji, usafi na huduma za afya ni mambo muhimu. Pia ni muhimu kumpa mnyama upendo na kumshughulikia kwa upole. Kwa kufanya hivyo, mnyama huwa na afya nzuri anaweza kuishi vizuri pamoja na familia. Ninampenda Max kwa sababu amenifanya nijifunze kuwa mvumilivu na mwenye kuajibika wakati mwingine, huwa ananichekesha kwa tabia zake na wakati mwingine, hunifanya nitoke nje na kufanya mazoezi ninapocheza naye, pia huwa najisikia vizuri ninapofika nyumba na kumuona akifurahia kuniona uhusiano kati ya mtu na mnyama anaweza kuwa wa karibu sana ikiwa mnyama anatunzwa vizuri. Kwa ujumla, Max ni zaidi ya mnyama kwa nyumbani kwangu ni rafiki na sehemu ya familia yetu, alifika nyumbani akiwa mdogo na mwenye hofu lakini sasa amekua mchangamfu na amezoea kila mtu tunamuita Max na mimi pamoja na familia yangu tunashirikiana kumtunza, uwepo wake nyumbani, umetufundisha umuhimu wa upendo uvumilivu na uwajibikaji.